Kwa upande wangu, napendelea wasilisho vina pofanywa kwa mpangilio mzuri na tayari. Wakati mimi ni nawasilisha au niksikiliza wasilisho na isi kwamba ni fursa mzuri ya kujifunza kushirikiana na kueleza umawazo yangu. Mara nyingine, napata ufukidogo au msisimuko. Asaa pale ni kiwa mbele ya watu wengi, lakini hiyo ni kawaida. Kwa mazoezi na maandalizi na jihisi kujiamini na furaha. Napenda wasilisho kwa sababu unifunisha jinsi ya kueleza mawazo kwa uwazi, uwasiliana vizuri na kushirikiana na wenzangu. Baada ya wasilisho nzuri, nahisi kuridhika, msukumo na motisha kufanya kazi zaidi.

Baada ya mchana, mara nyingi napumzika kidogo naanza kupumzika karibu saa tano au saa sita usiku. Nikiwa nimepumzika kutoka kazi za shuguli za mchana, hii inaweza kuwa kwa kula chakula cha jioni, kusoma au kutazama televisheni kidogo. Mara nyingine napenda kusherehekea jioni kidogo ikiwa na familia au marafiki, labda kwa mazungumzo, kucheka au kucheza michezo mdogo. Hii hufanya jioni iwe ya furaha na kumbukumbu. Kisha napanga muda wangu wa kujipanga kulala. Napenda kuenda kuoga, kuvaa nguo za kulala, safi, kuandaa vifaa vyangu kesho, kupanga na kujiandaa na kunisaidia kuwa tayari kwa usingizi mzuri. Baada ya jioni hii, ya utaratibu wangu nahisi furaha, utulivu na kuridhika. Jioni ni muda wa kupumzika, kufurahisha maisha na kujiandaa kwa siku inayofuata. Kwa kifupi, utaratibu wangu wa jioni ni kupumzika, kusherehekea kidogo, kujianda kulala na kuhisi furaha na utulivu.

Mimi napenda kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana. Kwa sababu, hunisaidia kuelewa hisia zao vizuri zaidi. Nikizungumza uso kwa uso naweza kuona tabasamu, sauti na lugha ya mwili. Jambo linalofanya mawasiliano yawe ya wazi na ya kweli. Pia, napenda kutumia simu au ujumbe mfupi. Hasaa pale ambapo hatuwezi kukutana moja kwa moja. Njia hii ni rahisi na inasaidia kuwasiliana haraka bila shida. Kitu muhimu kwangu katika mawasiliano ni kusikiliza kwa makini. Ninapomsikiliza mtu vizuri nahisi tunajenga uhusiano mzuri na wa heshima. Kwa jumla napenda kuwasiliana kwa njia hiyo ya rahisi yenye heshima na inayojenga uwelewano kati yangu na wengine.

Kwa upande wangu, napenda chakula cha ugali na sukuma wiki. Napenda kwa sababu ni chakula kitamu, kinachonipa nguvu na ni sehemu ya utamaduni wetu. Napenda pia jinsi familia na marafiki wanavokula pamoja, jambo linaloongeza furaha. Pia chakula hiki hunisaidia kuwa na afianzuri na nguvu na kufanya kazi za kila siku. Wakati mwingine, napenda pia kujaribu vyakula vingine vyajadi kutoka sehemu tofauti za Kenya. Baada ya kula chakula chajadi, ni nachopenda na isi furaha kuridhika na nishati. Ni furaha ya kweli ya tamaduni na latha. Kwa kifupi, chakula chajadi ni nachopenda ni ugali na sukuma wiki.

Kwa upande wangu, ninaamini kampuni ya Apple. Ninaamini kwa sababu inatoa bidhaa za ubora wa juu, rahisi kutumia na zenye ubunifu. Bidhaa zao kama simu, komputa na vifaa vingine vinasaidia maisha kila siku na kufanya kazi kwa urahisi. Pia Apple inafanya juhudi za kuhakikisha usalama wa watumiaji na ubunifu uendelevu. Hii inanipa amani ya akili na imani kuwa teknolojia ni salama na inasaidia maendeleo. Nikifikiria kampuni hii ninahisi heshima imani na motisha ya kutumia teknolojia kwa ufanisi. Ninaona ni mfano mzuri wa kampuni ya kisasa inayodhamini ubora wa wateja wake. Kwa kifupi, kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni kampuni ya Apple. Kwa sababu inatoa bidhaa bora, zenye ubunifu na usalama kwa watumiaji wake.

Uzoefu wangu wa kushangaza ulikuwa wakati nilipokuwa nikitembea katika mji mwingine na kuona mandhari ya ajabu ya jua likichomoza juu ya milima. Hai kuwa kitu nilikitarajia kukiona na kilinifanya nishangwe kwa uzuri wa asili. Nili jisikia msisimuko, furaha na mshangao mkubwa. Hii ili badilisha siku yangu na kuniacha nikikumbuka tukio hiyo kwa muda mrefu. Kutoka kwenye uzoefu huu nilijifunza kuthamini muda na manthari ya asili. Niliisi kuwa maisha ya naweza kuwa ya kushangaza, pale tu unapokuwa tayari kuona uzuri. Kwa kifupi, uzoefu wa kushangaza niliupata ulikuwa kuona mandhari ya ajabu, ya asili, uliongeza furaha, mshangao, na shukrani katika maisha yangu.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ni wakati wa mchezo ya shule, hasa mashindano ya michezo ya timu. Nilifurahia kushirikiana na marafiki zangu, kucheza na kushinda pamoja. Furaha na mshangao wa kila sherehe ya michezo uwezi sahaulika. Pia kumbukumbu hii ilinifundisha maadili ya ushirikiano, mshikamano na kujiamini. Nilijifunza pia kuthamini marafiki na walimu waliotusaidia. Nilifikiria kumbukumbu hii nahisi furaha, nostalgia na shukrani kwa muda mzuri niliokuwa nao shuleni. Ni kumbukumbu ambayo hufanya nitabasamu kila ninapoifikiria. Kwa ufupi kumbukumbu yangu nzuri ya shule ni michezo na sherehe za shule. Kwa sababu zilijaza maisha yangu furaha, mshikamano na mafunzo mazuri.

Rangi ninayopenda zaidi ni bluu. Bluu ni kumbusha utulivu wa anga na maji ya bahari. Napenda pia jinsi rangi hii inavyo pendeza na kunipa isia za amani na utulivu. Kile ni lichonacho kwa rangi hii ni shatilangu la bluu na baadhi ya vifaa vyangu vya shule. Hii hunifanya nijisikie vizuri na kupendeza kila ninapoivaa. Napenda kuona bluu katika anga, maji na baadhi ya vitu vya nyumbani na shule. Rangi hii maranyingi hunipaisia utulivu, furaha na mshango ukidumu. Kwa kifupi, ninapenda zaidi rangi ya blue.

Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha choo. Napenda kazi nyingi za nyumbani lakini kusafisha choo ni kazi isiyo safi na mara nyingine ni ya kuchosha. Ingawa ni kazi ngumu najua ni muhimu kwa usafi wa afya ya familia. Napaswa kufanya kwa utulivu na kwa makini ili so choo iwe safi na chenye usafi wa hali ya juu. Nikifanya kazi hii nahisi kuchoka kidogo lakini pia kuridhika baada ya kukamilisha. Ni kazi inayonifundisha uvumilivu na umuhimu wa usafi. Kwa kifupi kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kusafisha cho.

Kwanza, napanga eneo langu la kazi ili inahakikisha kuwa kila kitu kiko tayari na ninaweza kufanya kazi bila usumbufu. Napanga vifaa vyangu, kompyuta au nyaraka muhimu kwa mpangilio mzuri. Baada ya hapo, ninaangalia kazi zangu za siku hiyo. Ninaweka vipaumbele na kupanga muda wangu ili kufanya kazi muhimu kwanza. Hii inasaidia kuwa nitija na kufanya kazi kwa utaratibu. Nikianza kazi na hisi msukumu lakini na tayari kukamilisha majukumu yangu. Kila hatua ya kwanza ni muhimu kwa siku yenye mafanikio.

Mwezi ninaopenda zaidi ni disemba. Napenda mwezi huu kwa sababu ni mwezi wa sikukuu, furaha na kusherehekea pamoja na familia na marafiki. Hali ya baridi kidogo na mapambo ya sikukuu hunifanya nijisikie furaha na mshangao. Napenda pia kuwa disemba kwa sababu ni muda wa kupumzika, kufurahia, chakula na kufanya shughuli za burudani. Kila mwaka, mwezi huu hunifanya nisherehekee na kushirikiana na wapendwa wangu. Nikifikiria disemba nahisi shauku, furaha na upendo. Ni mwezi unaofanya nipate kumbukumbu nzuri na furaha ya kipekee. Kwa kifupi, mwezi naopenda zaidi ni disemba kwa sababu unaleta furaha mshangao na nafasi ya kusherehekea maisha na wapendwa.

Mimi naenda paali paibada marakadhaa kwa wiki na penda kuenda mara nyingi kwa sababu inapanua roho kunipa amani ya akili na kunifundisha maadili mima. Kuenda maala paibada pia kuna nisaidia kujifunza kutoka kwa wenzangu na kuimarisha imani yangu. Wakatu waibada naisi mtulivu, shukrani na mwenye fura. Kwa kifupi naenda maala paibada mara kadhaa kwa wiki kwa sababu inanisaidia kirohu unipa amani na kunifunza maadili mima.

Mchezaji ninaempenda ni Christiano Ronaldo nampenda kwa sababu anafanya kazi kwa bidii, ana kipaumbele na ni kila wakati anajituma ili kufanikisha timu yake. Ana ujuzi wa kipekee wa soka na hunifundisha umuhimu wa bidii uvumilivu na kushirikiana na wenzako. Nikifikiria mchezaji huyu nahisi msukumo, shauku na hamasa ya kufanya vizuri katika maisha yangu. Ana mfano mzuri wa kuonyesha kuwa kwa jitihada na azma mtu anaweza kufanikisha mambo makubwa. Kwa kifupi, mchezaji ninayempenda wa mchezo ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ananifundisha bidii uvumulivu na motisha.

Keki ni naeopenda zaidi ni keki ya chokolati. Napenda kwa sababu ni tamu, inaridhisha na hunifanya ni gisikie furaha kila ni napokula kipande chake. Pia keki ya chokolati ni raisi kushirikiana na familia na marafiki katika shire na hafla mbali mbali. Ni kikula keki hii na isi furaha kuridhika na shauku ya kushiriki na wengine. Kila kipande ufanya siku iwe maalum zaidi na kukumbuka na kumbukumbu zake ziwe nzuri. Kwa kifupi, aina ya keki na openda ni keki ya chokoliti kwa sababu ni tamu, inafuraisha na unifanya nijisikie, wafuraha na kuridhika.

Lengo langu la muda mrefu ni kuwa mtaalamu katika kazi yangu na kuchangia maendeleo ya kampuni ninayofanyia kazi. Napenda pia kujifunza kila siku, kuongeza ujuzi wangu na kuwa mfano mzuri kwa wenzangu. Kupata mafanikio haya, kunanisaidia kuthibitisha bidii yangu, kuwa na imani kwa uwezo wangu na kuwa na tija zaidi kazini. Nilifikiria lengo hili na hii si motisha, mskumo na shauku ya kufanya kazi vizuri ya siku. Kwa kifupi, lengo langu la muda murefu kazini nikuwa mtaalamu, kuongeza ujuzi na kuchangia maendeleo ya kampuni.

Ndiyo, napenda kufuatilia matukio ya kimataifa kupitia habari, televisheni na mitandao. Hii inasaidia kujua kinachoendelea duniani, kuelewa maswala ya siasa, uchumi na utamaduni wa nchi mbali mbali. Kufuatilia matukio haya, kunanisaidia pia kujifunza mambo mapya, kuwa na maoni yenye ufahamu na kuongeza mtazamo wangu wa dunia. Nikifikiria matukio haya nahisi maarifa, mshangao na motisha wa kujifunza zaidi. Kwa kifupi, napenda kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu yananifundisha na kunipa taarifa muhimu na kunipanua mtazamo wangu wa dunia.

Mfereji wa TV ninaupenda ni National Geographic, napenda kwa sababu unanifundisha mambo mapya kuhusu sayansi, wanyama na mandhari ya asili duniani. Kila kipindi hunipa maarifa mapya na kunifundisha jinsi ya kudhamini sayari yetu, nikitazama mfereji huu nahisi msisimko, hamasa na shauku ya kujua zaidi. Kila kipini ni fursa ya kujifunza na kushangaza. Kwa kifupi, mfereji wa TV ninaoufuata ni National Geographic kwa sababu unanifundisha, unanipafuraha na kupanua mtazamo wangu wa.

Mimi napenda kufanya mazoezi ya asubuhi. Napenda kwa sababu mwili unakua makini, akili inakua safi na napata nguvu za kuanzia siku vizuri. Asubuhi pia ni muda mzuri wa kufanya mazoezi bila msongamano mkubwa wa watu. Wakati wa mazoezi na hisi furaha, nguvu na utulivu wa ndani. Pia husaidia kuwa na afya njema na akili safi kwa siku nzima. Kwa kifupi napenda mazoezi ya asubuhi kwa sababu hufanya nishike nguvu, nishike afya na kuanza siku kwa utulivu.

Napenda kununua vitu katika maduka makubwa na masoko ya karibu. Maduka makubwa unipa uwakika na uboru wa bidhaa mbali mbali. Wakati masoko unipa bei nafuu na fursa ya kuzungumza moja kumoja na uuzaji. Kununua katika maine wahaya, unifanya nijisikie huru kuchagua, huridhika na kuo kua muda na pesa. Pia napenda mazingira enye utulivu na mpangili omzuri. Kwa kifupi, napenda kununua vitu katika maduka makubwa na masoko. Kwa sababu ni raisi, vina chaguo nyingi na unifanya nijisikie vizuri na huru.

Ujuzi ninayohitaji kuimarisha ni mawasiliano na uongozi kazini. Napenda kuboresha jinsi ninavyoeleza wa mawazo yangu, kushirikiana na wenzangu na kuongeza miradi kwa ufanisi. Kuimarisha ujuzi huu, kunanisaidia kufanikisha kazi, kushirikiana vizuri na kuwa na ushawishi mzuri kazini. Nikifikiria kuboresha ujuzi huu na hisi motisha, shauku na msukumo wa kujifunza zaidi. Kwa kifupi, ujuzi nahitaji kuimarisha ni mawasiliano na uongozi kwa sababu unanisaidia kuwa bora kazini na kufanya kazi kwa ushirikiano na ufanisi.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu yananisaidia kuwa na afya nzuri, meno na mifupa imara, na hutoa nguvu za kufanya kazi na shule. Napenda pia ladha yake safi na nirahisi kunywa. Maziwa pia hufanya nikumbuke utotoni wakati nilipokuwa na kunywa maziwa mara nyingi nyumbani na familia. Nikinywa maziwa na hisi nguvu, furaha na afya njema. Kwa kifupi, napenda maziwa kwa sababu yananisaidia ki afya, kunifurahisha na kunikumbusha kumbukumbu za utotoni.

Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu kuna nifundisha uvumilivu, kuna toa furaha na kunisaidia kupumzika baada ya kazi au shughuli. Napenda pia kuona mimea ikikuwa, maua ya nachanua na matunda au mboga ya kiavuna. Kulima bustani kuna nisaidia kujifunza kuhusu asili, mbinu za kilimo na umuhimu wa chakula safi. Ni kilima na isi utulivu, furaha na kuridhika. Kwa kifupi napenda kulima bustani kwa sababu kuna toafuraha, kuna nifundisha na kunisaidia kuwa na afya na utulivu.

Mjini naotaka kutembelea ni Paris u Faransa na penda kwa sababu unaistoria Tajiri sana na mandhari yaki ya kipeke. Ningependa kuona mandhari ya Eiffel, maduka ya mitindo na mbuga nzuri. Kutembelea mji huu ungekua uzoefu wa kushangaza, kujifunza kuhusu utamaduni wa Faransa na kupata kumbu kumbu nzuri. Nikifikiria pari na hisi mshangau, shauku na furaya kusafiri. Kwa kifupi, mjini naotaka kutembelea niparii kwa sababu unanipafuraa, utamaduni na uzoifu wakipekewa maisha.

Tukio muhimu zaidi nilioupata ni kuhama kutoka shule ya awali, kuenda shule ya upili. Ilikuwa mabadiliko makubwa nilio kutana na marafiki wapia, walimu wapia na mazingira mapia kujifunza. Tukio hili lilinifundisha kujitegemea, kujiamini na kuthamini marafiki wapia. Nikikumbuka tukio hili unaisi mshangao furaha na shauku ya kukabiliana na changamoto mpia. Kwa kifupi, tukio muhimu katika maisha yangu ni kuhamia shule ya upili kwa sababu ili nifundisha ujasiri, kujitegemea na kuniachia kumbukumbu mzuri.

Nimezaliwa na kukua katika mji wa Nairobi. Mji huu unavi, vivutio vingi kama bustani, mabwawa na maeneo ya burudani. Wakati ututoni nilifurahia kucheza na marafiki kushiriki sherehe, za kitamaduni na kujifunza mambo mapya shuleni. Mji wangu ni maalumu kwa sababu unanipea kumbukumbu nzuri, unajumuisha familia na marafiki na historia ya kipekee. Ningependa kurudi pale wakati likizo au sikukuu. Ili kufurahia tena, furaha na utulivu kwa mji wangu. Kwa kifupi, mji wangu wa kuzaliwa ni maalumu, kwa sababu unanikumbusha utotoni, furaha na familia.

Ndiyo, ninaona mimi ni mtuwa ubunifu kwa sababu unapenda kujaribu mawazo mapya, kutengeneza vitu vipya na kutafuta matatizo kwa njia tofauti. Ubunifu wangu uonikane katika kazi, shule na shuhuli za burudani. Kua na ubunifu kuna nisedia kushirikiana na wengine, kupata sotuishobora na kujifunza mambo mapia kila siku. Nikifikiria ubunifu wangu na isi furaha, shauku na mskumu wa kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa kifupi, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu ninapena kujaribu mawazo mapya, utatua matatizo kwa njia tofauti na kushirikiana na wengine kwa ubunifu.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na ladha nzuri. Samaki wanavirutubisho muhimu kama protini na mafuta mazuri, ambave usaidia muhili kuwa na afya. Napenda kula samaki waliokaango au waliopiko kwa mchuzi asaa wakati wa chakula chamchana au jioni. Ni kila samaki na isi ni meshiba vizuri na ni nanguvu zaidi. Kwa kifupi, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya, ladha nzuri na unifanya nijisikie vizuri.

Mimi napenda upepo hasaa wakati wa asubuhi au jioni. Napenda hisi upepo wa asili, ukinivua nywele na kunipa baridi kidogo. Kwani unifanya nijiskie mtulivu na freshi. Hata hivyo, pia napenda AC wakati joto ni kubwa sana kwa sababu hunisaidia kudumisha baridi dhabiti ndani ya chumba. Nikifikiria upepo au AC nahisi utulivu raha na kuanza siku. Kwa kifupi, napenda upepo na pia AC kwa sababu zote hunifanya nijiskie baridi, utulivu na furaha katika mazingira yangu.

Ndio, napenda michezo ya video kwa sababu inanifurahisha, kunipa burudani na kunisaidia kupumzika baada ya kazi au shule. Napenda michezo inayohitaji mtazamo, akili na mbinu, wa kunifundisha huwa makini na kuamua haraka. Nikicheza michezo ya video na hisi furaha, mshangao na shauku ya kushinda changamoto. Pia, husaidia kuongeza urafiki wakati wa kushirikiana na wenzangu mtandaoni. Kwa kifupi, napenda michezo ya video kwa sababu inaburudisha, unahifadhi mbinu mpya na kunifanya nijisikie na furaha na msisimu.

Mimi napenda kuenda sinema maramoja au mbili kwa mwezi. Hasa wakati kuna filamu nzuri au burudani ya familia. Napenda kuona filamu za kisasa na burudani kwani unifundisha mambo mapya na kunifuraisha. Kuenda sinema kuna saidia kupumzika, kufuraiya, kwa burudani na kushirikiana na familia au marafiki. Nikifikiria sinema na isi shauku furaha na msisimiko wa kuona adithi mpya. Kwa hivyo, napenda kuenda cinema maramoja au mbili kwa mwezi kwa sababu kunatoa burudani, furaha na kumbu kumbu nzuri na kwa wapendo wangu.